Kuna watu mbalimbali wanao nifundisha, mambo muhimu kulingana na aina ya maarifa ninayohitaji. Hapa ni pahali, wazazi na familia hufundisha maadili nidhamu na tabia za maisha ya kila siku. Pili, walimu na makocha hutoa elimu rasmi, ujuzi wa kitaaluma na mbinu za kufikiri. Tatu, wajomba na shangazi au watu wazima wa karibu. Hutoa ushauri wa maisha na udhaifu wa vitendo. Nne, ni wenzangu kazini au marafiki. Hufundisha ujuzi wa kazi kushirikiana na kutatua changamoto. Tano, vitabu, mtandao na vyanzo vya elimu. Hufundisha maarifa, mapya, ubunifu na mbinu za kuboresha maisha. Ufupi, ninafundishwa jambo muhimu na kila mtu au chanzo kinachoweza kunipa maarifa, ufahamu au ujuzi mpya.

Napenda kuwa mahali palipotulivu, salama na penye mazingira mazuri. Mahali pa kimya au kelele ndogo. Hunisaidia kutulia na kufikiri vizuri. Mahali penye hewa safi na mpangilio mzuri. Hufanya nijisikie huru na mwenye amani. Penye watu wenye heshima. Mazingira chanya, hunifanya nijisikie salama na kukaribishwa. Napenda kuwa mazingira penye mwanga wa kutosha. Kwa ufupi, napenda mazingira yanayonipa utulivu, usalama na hisia nzuri.